Mradi mpia wakazi, kitu cha kwanza nachofanya ni kufikiria kile ambacho nataka kufanya na kazi hiyo. Kitu cha pili, napanga vile ambavo nataka kazi hiyo, ifanye kazi. Kitu cha tatu, natafuta pesa za kusimamia mradi huo. Mradi ukiwa sawa, kazi yanzia.

Chakula cha haraka ni kitu ambacho napenda siku sana lakini sikichukii. Mimi hula chakula cha haraka kwa mida ingine sana sana nikiwa na hamu au nikiwa sina haja ya kupika. Chakula cha haraka sikipendi sana kwa sababu ya kuadhibu afya.

Filamu ninayipenda sana ni filamu inayitua Hacksaw Ridge. Ni filamu ya action. Nakumbuka vyema sana mara yangu ya kwanza kuiona na kutoka hapo nimeiona mara zingine nyingi sana. Ndiyo, naweza penda kuiona tena.

Napenda mbwa kuliko paka. Mbwa ambao napenda ni mbwa wa aina zote kama german shepherd, chihuahua na wengineo. Napenda mbwa sana kwa sababu kule nilikolelewa kulikuwa na mbwa na mbwa walikuwa marafiki zangu wa dhati. Na naamini kuwa mbwa wakiitwa rafiki wa karibu wa binadamu kulikuwa na sababu nzuri sana.

Nina mahusiano mazuri sana na wafanya kazi wengine. Mimi huwaheshimu na huwa siwadhalilishi. Wakihitaji msaada pale kazini, mimi hukimbia sana kuwasaidia. Kwa sababu nawahitaji na pia wao wananihitaji. Pia wao naamini kuwa wakiulizwa, watasema tuna mahusiano mazuri.

Keki ninayoipenda zaidi ni keki ambayo inaitwa Black Forest. Naipenda kwa sababu ni keki tamu na haina sukari mingi sana ambayo inaweza dhuru afya yangu. Keki ile napenda kuila na juisi, kuila na chai na kuila wakati mwingine bila kitu chochote cha kuteremsha.

Napenda hali ya hewa iliyo na jua na upepo wa kiasi. Pia napenda mvua isiwe mvua nyingi lakini. Kukiwa na jua nafurahia sana kwa sababu naweza toka nje naweza tembelea watu wengine na hiyo ndiyo hali ya hewa ambayo naipenda.